Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau pilau yangu ina ladha ya garlic. Miye ndiye ambaye nakipika. Alafu kisha naalika familia yangu tunasherehekea pamoja na hii huwa masaa ya jioni jioni kila siku.

Safari ambayo iliyokonda ama nisipi kupanga ikuwa ni yetu kwenye kato lilipia safari fulani ya mando tulipoenda uko haikuwa vile tulitarajia hatukuona mlima yoyote kitu ambacho kini kisha zaidi.

Ninacho chagua asubuhi cha kuvaa inategemea ninaenda wapi ni saa ngapi ama ni nini naenda kupatana nae lakini mimi tlesi bora nimevaa kitu ambacho hakijararuka ndaipa.

Siku niliyokuwa na kazi nyingi sana. Ilikuwa ni mwezi uliopita tarehe ishirini. Sababu nilitoka kazini. Niliingia kazini saa moja subuhi. Nikatoka kazini saa tisa ya usiku. Nilikuwa na kazi nyingi sana ajabu.